Mimi napenda kusikiza mziki wa kiasili cha rumba. Mziki huu hutoka inchi ya kiasili cha ya Congo. Mziki huu naupenda kwasababu ni mziki wa polepole na mdundo wake unanifurahisha sana. Muziki huu niliusikia mara yangu ya kwanza kwa harusi ya rafiki yangu. Wakati walikuwa waki dance usiku. Muziki huu ni muziki mzuri sana na muimbaji ambaye ninapenda anaitwa Fali Ipupa. Fali Ipupa anajua kuandika mashairi mazuri ya Kifaransa na pia ya Kikongo na hutokea vizuri sana wakati anapo imba. Mwana muziki huyo anapo kuja inchini mimi uhakikisha kwamba nimeenda kwenye tukio hiyo kumuona. Muziki huu na usikiza wakati wowote labda kama nimetulia tu naburudika mimi pekeangu nasikiza pia ninapo endesha gari langu na labda wakati ninapo fanya kazi zangu za nyumbani. Mziki huu ni mziki mzuri sana.